Ndiyo, napenda kupanda milima kwa sababu ni njia nzuri ya kufanya mazoezi na kufurahia uzuri wa asili. Kupanda milima kuna nifudisha uvumilivu na nguvu za mwili. Nikipanda napata nafasi ya kutafakari na kupumzika mbali na kelele za mji. Pia, mandhari ya mlima hunipa amani na furaha ya kipekee. Ingawa ni kazi ngumu kufanikisha kile ni furaha kubwa na kumbukumbu nzuri.